Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa makini kupanga mikakati na kujiburudisha pamoja na wengine. Michezo hii hujenga akili, huimarisha mahusiano na hufundisha uvumilivu, ushindani wa haki na kufanya maamuzi sahihi.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima nimejifunza maishani ni kama kupitia uzoefu wa maisha hasa changamoto na makosa. Kusikiliza ushauri wa wazee na watu wenye maarifa. Kujifunza kutokana na makosa badala ya kuyakariri. Kusoma vitabu na mafundisho yanayojenga maadili. Kuwa na subira na tafakari kabla ya kufanya maamuzi.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi. Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao kwa sababu unipa fursa ya kupata maarifa kwa haraka. Kubadilishana mawazo na watu mbalimbali na kujiongeza ujuzi unaosaidika katika maisha ya kila siku.

Je unatoa sadaka au mchango sitoi sana sadaka lakini ushiriki katika michango inapoitajika hufanya hivyo kwa uwezo wangu ili kusaidia wengine kuchangia maendeleo ya jamii na kuonyesha mshikamano naamini mchango hata kama ni mdogo unathamani kubwa unapofanywa kwa nia njema.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mazingira ninaopendelea ya kazi ni tulivu kwa sababu unisaidia kuzingatia kazi vizuri, kufikiria kwa umakini na kuongeza ufanisi. Tulivu unipunguzia msongo wa mawazo na unifanya nitimize majukumu yangu kwa ubora na kwa wakati.

Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu yangu ya kutisha ni siku niliyo lazwa hospitalini kwa sababu ilikuwa kipindi kigumu kilichoja hofu, maumivu na wasiwasi. Tukio hilo lili niacha na hisia mzito. Lakini pia lili nifundisha kuthamini afya maisha na msaada ni na upata kutoka kwa watu wanaonijali.